Mimi huwa najenga mahusiano na wafanyakazi wenzangu kwa njia zifuatazo ya kwanza ni kuhakikisha kuwa kuna ushirikiano baina yetu. Pia kuna hiyo kukuwa na mawasiliano ya uwazi na heshima. Pia kuna hiyo unathamini. Nakupokea maoni ya wenzako kwa njia sahihi. Nathamini nakupokea maoni ya wenzako kwa njia inayofaa.

Kwenye siku ya sikuku mi huwa napenda sana kusherekea na familia yangu. Kwenye hapo kwenye kusherehekea huwa tunaanda vyakula tofauti tofauti. Mkishakuwa tayari tunajumuika pamoja kama wanafamilia tunakula. Alafuu huwa umejiandaa tumenunua mavazi mazuri mazuri. Ili baada ya hapo mnaeza amua tu mtoke out mkajienjoy yea.

Mimi huwa napenda chakula kitamu yani. Chakula kama chocolate ambacho kina sukari nyingi hivi huwa inasaidia kuni boost Mood yangu for example kama nimeboeka nipewe hivyo vyakula vitamu vitamu ina ni boost mood sana maana inasaidia kuboost the sugar level.

Data yangu huwa muda mwingi nahifadhi kwenye drive. Napanda kama information nimesave. Naeza pia i-backup kwenye email address. Ama kuna hiyo pia ya kufanya tuwefe authentic method yenye. Namake sure before mtu access information yako. Umei-connect lazima we umpe permission.

Somo la sayansi ambalo nilipenda sana ni somo la kemia. Na hilo somo yani nilikuwa nikilisoma tu napata. Si taabiki sana nasoma na nakuta naelewa hayo mambo kwa. Nikatokea kusoma kupenda sana hilo somo hata. Mzazi asipukuwa bado ningetukua. Madaftari nikisomea sikuwa napenda kulazimisha kusomea hilo somo.

Chakula changu ambacho nakipenda sana ni nyama. Kwanza nyama yenye imekaangwa. Vizuri ikakauka. Napenda sana kula hiyo nyama. Maana huwa ina ladha safi kabisa. Mara ya kwanza kula ilikuwa ni nyumbani kwetu ambapo. Mama alipika hicho chakula akakikaanga vizuri kuminili nilipenda hiyo haraka yake. Haya huwa. Mara ya mwisho kula hicho chakula ilikuwa juzi. Ndo maana niilkula nyama, sijala tena hicho chakula.